Michezo ya ubao ni michezo mzuri sana. Mimi napenda mchezo kama vile kuna ukiritimbi, kuna ule wa kuchora, kuna ule mchezo wa sekunde au dakika, kuna ule mchezo wa kujenga pia, kuna mchezo wa dalili au fununu, na pia kuna mchezo wa nyoka au ngazi.

Kuna vitu mingi ambavyo unawezafanya kuwatia moyo wenzako. Kwa mfano, kuna kusaidiana. Unaweza kusaidia watu ambao wako na shida. Ya pili, ni kuamasisha. Unaweza amasisha wenzako. Ya tatu, ni kuhimizana. Ya nne, ni kuwapa mawaidha. Ya mwisho, ni kuzungumzia mambo ya kutia moyo.

Maendeleo ni kama yafuatavyo, ya kwanza ni watu au wanafunzi, watoto kupata elimu bola mashuleni. Ya pili, watu kuwa na utu wa kusaidiana haswaa kwa wale wasiojiweza. Kuelimisha watoto wa kike bila ukatili wakijinsia. Kesi chache ya utoaji wa rushwa haswaa kwa wanasiasa ama viongozi wetu.

Yanayofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kama yafuatayo namba moja Kulipwa kwa wakati mzuri ya pili kuwa na mawasiliano ya wazi ya tatu kuheshimiana kazini ya nne kuwa na uongozi bora ama imara na ya tano kuwa na fursa ya ukuaji ama ya maendeleo haswa kwa mtu binafsi.

Naam nimewai enda maonyesho ya kisanaa na kuna maonyesho mbalimbali kwa mfano, kuna maonyesho ya kilimo kama vile upanzi wa mahindi, kuna maonyesho ya kitamaduni kama vile kitamaduni ya kalenjin, kuna kitamaduni ya masai na kadhalika na pia kuna maonyesho ya mazingira, jinsi ya kutunza mazingira na kadhalika.

Kuna haina tofauti ya somo la sayansi kwa mfano kuna biolojia, kuna fizikia na kuna kemia. Kwangu mimi napenda somo la biolojia kwa sababu biolojia imegawiwa marambili. Kuna somo la kuhusu binadamu na pia kuna mimea. Na somo hizo za biolojia zina tuelezea kuzu vitu ambavyo tunaviona na tunazipitia.

Naam, napenda kununua vitu mtandaoni kama mtandaoni kama vile tiktok, kuna facebook, kuna whatsapp nimenunua vitu vingi sana kutoka mtandaoni kwa mfano nimekua nikinunua mavazi kutoka mtandaoni sa zingine vyakula, rununu, televisheni ambayo naitumia nimetoa mtandaoni.